Napenda kucheza mpira wa mguu. Napenda kucheza mchezo huu kwa sababu unanifanya nifanye mazoezi, kushirikiana na wenzangu na kujisikia mwenye furaha na afya njema. Pia mpira wa mguu hunipa msisimuko na kunifundisha nidhamu na ushirikiano.

Wakati walikizo, mimi ni najistawisha kwa kupumzika, kusoma vitagu, kujifunza mambo mapya na kufanya shuglini na zopenda. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki, kutembea na kufurahia mazingira. Mambo haya hunisaidia kuongeza marifa, kurejesha nguvu na kuboresha ustawi wangu binafzi.

Mimi napenda kutembea kwenye maduka ya kuuza bidha na maeneo ya wanyama pori kutembea madukani hunifanya nijionee vitu mbali mbali na kufurahia mazingira na kutembea kwenye hifadhi za wanyama hunipa utulivu hewa safi na furaha ya kuwa karibu na asili.

Ninawianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu vizuri kuweka mipaka ya muda wa kazi na muda wa mapumziko na kutimiza kazi kwa wakati ili nipate nafasi ya kupumzika Pia natenga muda wa familia burudani, na kujitunza. Njia hii hunisaidia kuwa na utulivu, afya njema, na ufanisi kazini na nyumbani.

Jukumu ni nalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wengine kutatua matatizo. Napenda jukumu hili kwa sababu linanipa nafasi ya kutumia mawazo yangu, kujifunza kutoka kwa wenzangu na kuona matokeo chanya ya kazi ya pamoja. Pia hunifanya nijisikie ni na mchango muhimu katika mafanikio ya kazi.

Napenda kwenda madukani wakati wa asubui au jioni. Hasaa wakati hakuna msongamano mkubwa wa watu. Wakati huu hunipa utulivu wa kuchagua bidhaa kwa makini na kufanya manunuzi kwa urahisi na bila haraka ili kuchagua bidhaa iliyo bora.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kutambua kosa kuomba msaada au ushauri pale inapohitajika na kuyarekebisha haraka Pia najifunza kutokana na kosa ili lisijirudie njia hii hunisaidia kuboresha ufanisi wangu kujenga nidhamu kazini na kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikisha wenzangu mawazo yangu na kusikiliza yao kutoa msaada pale inapohitajika na kuhimiza kila mmoja kushiriki kikamilifu Pia nashirikiana kwa heshima na kushukuru juhudi za kila mtu njia hii hunisaidia kufanikisha kazi kuongeza ufanisi wa timu na kudumisha mahusiano mazuri kazini.

Ndiyo napenda kuvaa kofia Napenda kofia kwa sababu inakunza muonekano wangu Kuna linda didhi ya jua na kunipa mtindo wa kipekee Pia kuvaa kofia kunanifanya nijisikie huru na mwenye furaha ninapokuwa nje nikitembea na marafiki wangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Napenda kwa sababu inachangamsha akili, kunifundisha mikakati na kunifanya nijifurahishe pamoja na marafiki au familia. Pia michezo ya ubao unisaidia kujenga uvumilivu, ushirikiano na kuzingatia maamuzi.

Ndio, napenda kupiga kura. Napenda kwa sababu inaniwezesha kushiriki katika maamuzi muhimu, kuchagua kiongozi sahihi, na kuathiri maendeleo ya jamii. Kupiga kura kunanisaidia pia kueleza maoni yangu na kuthamini demokrasia.

Kumbukumbu ya utotoni ninayoipenda ni wakati nilipokuwa na marafiki zangu tukicheza michezo ya shambani Napenda kumbukumbu hii kwa sababu ilikuwa wakati wa furaha kucheka na kujifunza kushirihikiana na wengine Pia kumbukumbu hii hunifanya nijisikie upendo na mwenye furaha na usalama wa familia na marafiki.

Wakati ninawasiwasi, mimi hupumzika kupiga dua au kufanya mazoezi madogo ya kupumua. Pia napenda kuzungumza na mtu wa kuamini au kuandika mawazo yangu ili kutulia akili. Njia hii hunisaidia kupunguza wasiwasi, kupata utulivu na kufikiria suluhisho kwa hekima.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Napenda hadithi hizi kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiri, hunichochea ubunifu na hunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti Pia, hadithi za ajabu hunipa burudani na hamasa ya kufikiri kwa kina.

Mimi hulinda mazingira kwa kuchangia taka kwenye vyombo sahihi kutumia maji na umeme kwa uwangalifu Kupanda miti na kuepuka kutumia plastiki nyingi Pia napenda kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa mazingira safi njia hii unisaidia kulinda asili kuwakikisha afya ya jamii na kudumisha uridhi wa vizazi vijavyo.

Pahali pazuri nimewahi kusafiri ni Mombasa. Nilifurahi sana ufukwe wake wa kupendeza, maji ya bahari ya balu, safi, na mandhari ya asili yenye rangi na maisha ya wanyama wa majini. Pia nilipenda kuangalia historia na tamaduni za eneo hilo na kushiriki na familia na marafiki. Safiri hii ilinipa furaha, utulivu na kumbukumbu nzuri.

La, sijawai kujifunza kupiga gitaa. Ingawa sijawai. Ningependa siku moja kujifunza kupiga gitaa ili kuonyesha ubunifu wangu na kufurahia mziki. Kupiga gitaa kunanipa pia furaha na hamasa ya kujieleza kwa njia ya mziki.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni Sushi ya Kijapani. Nilipenda chakula hiki kwa sababu kina ladha tofauti, ni safi na kina muonekano mzuri. Pia kujaribu chakula chakigeni Kilinipa furaha na kugundua ladha mpya na utamaduni wa nchi nyingine.

Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa kusema kwa tabasamu karibu ni kazini kuwaeleza mpangilio wa kazi na ofisi kuwapa msaada wanapohitaji na kuwahimiza kushirikiana na wengine Pia ninahakikisha wanajisikia wanakaribishwa na sehemu ya kazi au wafanyi kazi wengine njia hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri, kushirikiana na mazingira mazuri kazini.

Napenda kuenda cinema mara tatu kwa wiki. Napenda kuenda cinema kwa sababu kunifurahisha, kuniburudisha, na kunipa nafasi ya kuangalia filamu mzuri. Pia, wakati mzuri wa kupumzika na kushirikiana na marafiki au familia.

Mziki ninausikiliza mara nyingi ni bongo Napenda mziki huu kwa sababu unanifurahisha, unanielimisha, unanisogeza kihisia na hunifanya nijisikie nishati na mwenye furaha tele. Pia kusikiliza mziki kunanisaidia kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani. Napenda rangi hii kwa sababu inanikumbusha asili, utulivu na maisha yenye afya. Mara nyingi ninaiona katika bustani, misitu na maeneo yenye mimea mizuri. Kijani hunipa amani ya akili na furaha ninapokuwa karibu na asili.

Majira ni nayoyapenda ni majira ya kiangazi. Napenda majira haya kwa sababu hali ya hewa ni nzuri, kuna mwanga wajua na fursa za kutembea, kuogelea au kufanya shugli za nje. Pia majira haya hunisaidia kufurahia asili, shirikiana na marafiki na familia na kupata burudani ya kutosha.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Siku hiyo ningependa kusoma vitabu kupumzika na kutumia muda kufikiri au kuzungumza na watu wa karibu kufanya hivyo kunanisaidia kutulia akili na kufurahia maisha bila utegemezi wa vifaa vya kidigitali.

Muandishi wa vitabu ninayependa zaidi nikenwa libora. Napenda kazi zake kwa sababu zinafunuwa maisha ya kawaida kwa luga rahisi, zinachochea fikra, kunifundisha maadili na mafunzo ya maisha. Pia kazi zake hunipa burudani na motisha ya kujifunza zaidi.

Inje ya nyumbani ninapopenda kula ni hotelini. Napenda kufanya hivyo kwa sababu inatoa mazingira mazuri, huduma nzuri na nafasi ya kupumzika huku ni kifurahia chakula. Pia kula hotelini kuna nisaidia kushirikiana na familia au marafiki na kupata furaha ya kipeke.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau. Napenda pilau kwa sababu inaladha nzuri, ni chakula iliyojaa harufu nzuri, na ninakipenda kwa sababu kinapofika kinywani huwa tamu. Pia, chakula hiki hu nisaidia kushirikiana na familia au marafiki wakati wa chakula na kufurahia burudani ya pamoja.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kukaa kimya, kusoma kitabu, kuangalia, televisheni, au kusikiliza muziki. Pia napenda kupumzika kwa kulala mapema au kufanya mazoezi madogo ya kutuliza akili. Njia hii hunisaidia kupunguza uchovu, kurejesha nguvu na kuanza siku inayofuata kwa nguvu mpia.

Timu ya mchezo ninayofuata ni timu ya Manchester City. Napenda timu hii kwa sababu inacheza mpira mzuri, inawachezaji wenye vipaji, na inashindana kwa bidii kila mechi Pia kufuata timu hii kunanisaidia kufurahia michezo kushirikiana na marafiki na kupata msisimulko wa kipekee wakati wa mechi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kama kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijami. Pia, uitumia kwa kutafuta tarifa, kusoma habari na kudiburudisha kidogo. Simu hunirahisishia maisha ya kila siku na kunifanya niwe na usiano mzuri na wengine.

Napenda mikutano ya kikazi au ya kibiashara ambayo inashirikisha watu waheshima kutoa mawazo na kutafuta suluhisho kwa pamoja. Napenda mikutano hii kwa sababu inarahisisha mawasiliano kuongeza ufanisi na kunifundisha kushirikiana na wengine.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, riwaya na hadithi za ajabu. Napenda vitabu hivi kwa sababu vinanifurahisha, kunichochea, kufikiria na kunipanua maarifa. Pia kusoma kunanisaidia kupumzika, kujifunza maadili na kukuza ubunifu wangu.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, mimi huuliza mwenzangu au kiongozi kwa heshima, kueleza tatizo kwa uwazi, na kusikiliza ushauri au suluhisho. Pia, mimi hujaribu kutumia maarifa yangu kabla ya kuuliza ili kujifunza. Njia hii hunisaidia kushugulikia changamoto haraka na kujenga uhusiano mzuri kazini.

Wakati mkuu wa timu ya baseball uliokua muhimu kwangu ni mechi ya finali ambapo tulishinda baada ya kushirikiana kwa bidii mechi hii ilinipa furaha msisimuko mkubwa na kumbu kumbu isio sahaulika ya timu yetu Pia ilinifundisha umuhimu wa nidhamu ushirikiano na kudumisha moyo wa ushindi.

Mcheza jibora wa mpira wa kikapu ninae mpenda ni Lebron James. Napenda Lebron kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na huchangia timu yake kwa kila mechi. Pia hufundisha ni dhamu, mshikamano wa timu, na kuhimiza kushirikiana na wengine. Kuangalia Lebron kuna nipa mtsisimuko na hamasa ya kufuata michezo ya kikapu.

Nina linda faragha yangu mtandaoni kwa kutolisha taarifa binafsi. Kutumia nywila salama, kuepuka kufungua viungo visivyojulikana, na kutumia mipangilio ya usalama kwenye mitandao ya kijamii. Pia ninasahihisha programu mara kwa mara na kuwa makini ninaposhirikiana na wengine mtandaoni. Njia hii hunisaidia kulinda taarifa zangu na kuepuka matatizo mtandaoni.

Mimi huenda maktabani mara tatu kwa wiki Napenda kuenda maktabani kwa sababu ninapata vitabu vya kusoma nafasi ya kutulia na kujifunza na mara nyingine kushirikiana na watu wengine wenye vipaji vya kielimu Pia maktaba hunisaidia kuongeza maarifa na kufurahia muda wangu wa bure kwa njia yenye faida.

Mandhari nzuri ambayo nimewai kuona ni ya pwani ya Mombasa wakati wa machweo Nilipenda mandhari hii kwa sababu maji ya bluu rangi ya jua linapozama na upepo safi ilinifanya nijisikie utulivu na mwenye furaha tele.

Kipawa changu ni kuchora na kupaka rangi. Napenda kipawa hiki kwa sababu kinanisaidia kuonyesha ubunifu wangu, kupumzisha akili na pia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya picha. Pia kipawa hiki hunifunza uvumilivu, umakini na kushirikiana na mawazo yangu na ya wengine.

Msimu wa mwaka ninaupenda zaidi ni, msimu wa majira ya kiangazi. Napenda msimu huu kwa sababu hali ya hewa ni nzuri. Kuna mwanga wa jua na ni rahisi kufanya shughuli za nje kama kuogelea, kutembea au kupumzika chini ya kivuli. Pia msimu huu hunipa furaha. Nishati na nafasi ya kushirikiana na familia. Na pia marafiki.

Chakula ninachopenda kula jioni ni pilau. Napenda chakula hiki kwa sababu kinaladha nzuri, kinatosha na kinanifanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu. Pia kula chakula hiki jioni kunanisaidia kupumzisha akili na kufurahia chakula pamoja na familia.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuosha vyombo. Nachukia kazi hii kwa sababu inachukua muda mwingi ni ya kuchosha na mara nyingine haio nekani matokeo yake haraka. Hata hivyo, ninajitahidi kuifanya haraka ili nyumba iwe safi na kuendelea na shugli nyingine.

Mboga ambazo ninapenda kula ni mboga za kienyeji.Mboga hizi huwa na ladha nzuri kuboresha mwili, na pia kufanya mwili uwe wenye afya njema Ninapokula mboga hizi, hunipa furaha na pia kutuliza akili yangu.

Mchezo ninao upenda katika olimpiki ni mchezo wakukimbia kwa kasi sana. Napenda mchezo huu kwa sababu unachangamsha hisia. Kunifundisha nidhamu na bidii na kunipa msisimuko mkubwa kuona mashindano ya kitaifa na kimataifa. Pia michezo ya olimpiki unisaidia kuona vipaji vya wachezaji na kusherekea ushindi wao.

Kipaumbele changu kazini katika mawasiliano ni kuelewana kwa uwazi, kusikiliza wenzangu na kushirikiana kwa heshima. Napenda kipaumbele hiki kwa sababu kina nisaidia kufanikisha kazi, kuondoa migongano na kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu.

Ndio, navaa miwani. Napenda kuvaa miwani kwa sababu inanisaidia kuona vizuri. Kunilinda dhidi ya jua au mwanga mkali na pia kunipa mtindo wa kipekee. Pia miwani hunisaidia kujihisi vizuri na kuonyesha mtindo wangu binafsi.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka. Napenda kwa sababu kinapewa haraka, ni rahisi kula na mara nyingine kinaladha nzuri. Hata hivyo, ninajitahidi kukila kwa kiasi na kuhakikisha pia napata chakula chenye afya. Chakula cha haraka hunipa, furaha, naam.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha ufanisi na mafanikio Natamani kuongeza ujuzi na uzoefu wangu, kuwa mtaalamu ninayeaminika na kuchangia maendeleo ya kampuni na jamii kwa ujumla. Pia, ningependa kuwasaidia wengine kukuwa kupitia kazi yangu.

Ninahifadhi data yangu katika kompyuta yangu, simu au kwenye huduma za wingu zenye usalama. Napenda njia hizi kwa sababu zinahakikisha taarifa zangu hazipotei, zinakuwa salama na zinapatikana wakati ninapozihitadi. Pia ninahakikisha kutumia nywila thabiti na mipangilio ya usalama ili kulinda faragha yangu.

Aina ya filamu ni nazozipenda ni filamu za kuchekesha na za kupendeza. Napenda filamu hizi kwa sababu zinanifurahisha, kunionesha hadithi za kuvutia na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia, filamu hizi hunipa msisimuko na kuona na kushirikiana na familia au marafiki.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya kazini kama usimamizi wa miradi, mawasiliano bora na teknolojia mpya. Hii itanisaidia kufanikisha kazi zangu vizuri, kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi na kukuza maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma.

Mimi napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Napenda kuandika kwa sababu ninaweza kueleza mawazo yangu kwa utulivu, kupanga maneno vizuri na kujieleza kwa uwazi zaidi. Pia kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kuhifadhi kumbukumbu zangu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Napenda kufanya kazi za nyumbani kwa sababu ninakua na utulivu, ninaweza kupanga muda wangu vizuri, na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Pia, kufanya kazi nyumbani kuna nisaidia kuchanganya kazi na maisha ya kibinafsi kwa urahisi.

Zoea zuri nililojenga ni kusoma kila siku asubuhi. Zoea hili linanisaidia kuongeza maarifa, kuboresha fikra zangu na kuanza siku yangu kwa utulivu na nidhamu. Pia kusoma kila siku kuna nisaidia kujenga tabia nzuri na kujifunza na kufurahia vitabu.

Kazi nina yo dhamini zaidi ni kufanya miradi inayohimiza kutumia ubunifu na ujuzi wangu. Napenda kazi hii kwa sababu ninapokuwa ni kifanya kazi hii ninajisikia kuridhika, inafurahia changamoto na kuona matokeo ya jitihada zangu. Pia kazi hii hunisaidia kukuza uwezo wangu na kujifunza zaidi kila siku.

Kitendo cha wema iliwahi kufanya ni kusaidia watu wa siyojiweza. Nilisaidia watu hawa kwa kuwapa pesa na chakula. Nilifurahi sana kufanya hivyo kwa sababu kusaidia wengine kuna nifanya nijisikie mwenye furaha, kurivika na kunanikumbusha umuhimu wa kusaidiana.

Mimi nimewahi kutembelea mto. Nilipo tembelea mto nilifurahia sana kwa sababu maji yalikuwa safi, upepo ulikuwa mzuri na mandhari ya linifanya nijisikie utulivu na mwenye furaha. Pia kutembelea mto kulinisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kuthamini uzuri wa asili.

Mimi napendelea zaidi kuandika kuliko kusoma. Napenda kuandika kwa sababu ninapoweza kueleza mawazo yangu kwa utulivu, kupanga maneno vizuri na kujieleza kwa uwazi zaidi. Pia kuandika hunisaidia kuthamini hisia zangu na kuhifadhi kumbukumbu muhimu.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Ndege ambaye ninaye ni kuku. Napenda kuku kwa sababu wananipa chakula kama mayai, hunifundisha kuwahudumia wanyama, na pia hunifanya nijisikie karibu na asili. Pia, kufuga kuku kunanisaidia kujifunza uajibikaji na kuendesha familia ndogo ya wanyama nyumbani.

Napenda wanyama wa aina mbalimbali. Hasa mbwa na ndege kama kuku. Napenda wanyama hawa kwa sababu wananipa furaha, huwa waaminifu na hunisaidia kujifunza uwajibikaji na upendo kwa viumbe wengine. Pia, wanyama hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta utulivu nyumbani.

Napenda zaidi wali kuliko ugali Napenda wali kwa sababu ni rahisi kula Unaweza kuchanganya na vyakula vingine na hunipa nguvu haraka Pia wali hunisaidia kufurahia chakula kwa haraka na kuwa kwa urahisi.

Mara nyingi asubuhi, mimi nakula kifungua kinywa kilicho rahisi kama mkate, mayai au chai. Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa nguvu za kwanza siku yangu. Ni rahisi kutengeneza na kinanisaidia kuwa makini kazini.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni jikoni. Napenda jikoni kwa sababu ndipo kuna harufu nzuri ya chakula na ni mahali ambapo familia hushirikiana. Kinachofanya chumba hiki kipendeke ni nafasi ya kupika, kupika chakula ninachopenda na kushirikiana na familia au marafiki wakati wa maandalizi ya chakula. Shughuli zinazofanya pale ni kupika. Kuanda vinywaji na mara nyingine kusaidia kupanga chakula. Ukiwa ndani ya chumba hiki Ninajihisi furaha, utulivu na kuridhika kwa kushirikiana na wengine.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia sana kwa sababu niliona kazi za kipekee za wasanii. Kupata msukumo wa ubunifu na kujifunza kuhusu mitindo na mbinu mbalimbali za sana. Pia, maonyesho haya yalinisaidia kuthamini uzuri wa sanaa na kuhamasika kujaribu ubunifu wangu mwenyewe.

Kushirikiana na timu, mimi husikiliza mawazo ya wengine, kushirikiana kwa heshima na kutoa msaada wangu pale inapohitajika. Pia, ninashirikiana katika kupanga, kutatua changamoto na kuhakikisha kila mmoja anafanikisha jukumu lake. Njia hii hunisaidia kufanikisha kazi kwa ufanisi, kuyumarisha uhusiano wa timu na kufanikisha malengo ya pamoja.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinajisikia chenye utulivu Kuta zina rangi ya kijani ambazo hunipa hisia za amani Kitanda changu ni cha kawaida Lakini kinafariji vizuri na kinaweza kunilaza vizuri usiku kutoka dirishani Naona bustani ya nyumbani na miti karibu na nyumba Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani ni kitanda changu Kwa sababu ndipo napumzika Nikiamka niko tayari kwa siku mpya na ninafurahia usingizi mzuri.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na naweza kulinganisha bei na bidhaa kutoka sehemu tofauti. Pia, kununua mtandaoni kunanisaidia kuokowa muda na mara nyingine kupata bidhaa zosizopatikana karibu nami.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mchanganyiko wa kukimbia na michezo ndogo ndogo. Kwa kawaida, mimi hufanya mazoezi mara tatu kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi asubui mapema au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri na nina nguvu. Baada ya mazoezi, ninajihisi mwenye furaha na utulivu wa akili. Pia mazoezi hunisaidia kuboresha afya yangu kuondoa msongo wa mawazo na kunipa motisha ya kufanya kazi nyingine za siku.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Napenda kuwa karibu nao kwa sababu wananifundisha mambo muhimu ya maisha. Hunipa ushauri na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Pia mahusiano haya hunisaidia kujenga heshima, upendo na mshikamano wa familia.

Ndoto yangu kubwa maishani ni kufanikiwa maishani ili niweze kusaidia familia yangu napenda ndoto hii kwa sababu itanisaidia kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidi, kujifunza kwa bidii na kuhakikisha familia yangu inapata furaha na ustawi.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa napenda kufanya hivi kwa sababu yananisaidia kuelewa kinachotokea duniani, kupata habari sahihi na kujifunza kuhusu tamaduni, siasa na uchumi wa mataifa mbali mbali. Pia, kufuatilia matukio haya kuna nisaidia kuwa na mawazo mapana na kuhusika zaidi katika mambo ya dunia.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa nguvu za kuamka, kunifanya nijisikie, macho, na pia nitamu na yenye harufu nzuri. Pia, kunywa chai asubui hunisaidia kuanza siku kwa furaha na utulivu.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kusikiliza kwa makini, kushirikiana kwa heshima na kusaidiana pale inapohitajika. Pia, nashirikiana katika kazi za pamoja, kutoa msaada wa kitaalamu na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja. Njia hii hunisaidia kuimarisha uhusiano mzuri kazini, kuondoa migo ngano na kufanikisha malengo ya pamoja.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shugli zaki jamii, kusaidia watu wenye uhitaji pale ninapoweza, na kushirikiana katika miradi na maendeleo ya jamii. Pia ninatoa ushauri, muda wangu na juhudi zangu ili kuhakikisha jamii inakuwa na mshikamano, amani na maendeleo.

Kutoka dirisha la chumba changu ninaweza kuona miti Baadhi ya majengo ya jirani na barabara zinazopita karibu Napenda kutazama nje asubui au jioni Wakati mwanga ni mzuri na dunia inaonekana tulivu Mandhari hubadilika kutokana na msimu Kwa mfano majani hubadilisha rangi Baadhi ya miti hupoteza majani na anga hubadilika kutoka jua kali hadi mvua au mawingu nikitazama nje ya dirisha ninahisi utulivu, uraha na nafasi ya kufikiri kwa kina.

Rafiki yangu wakaribu zaidi nilikutana naye shuleni. Tangu siku zile tulianza kuzungumza, tukagundua kuwa tuna shabihiyana, mawazo na malengo. Tumefanya mambo mengi pamoja kama kusoma, kushirikiana katika kazi, kucheka na kusaidiana wakati wa changamoto. Kitu kina chomfanya awe rafiki wakweli ni waaminifu, kunisikiliza bila kunihukumu na kunisimamia wakati mgumu. Napenda kusema kuhusu rafiki yangu kwamba ni mtu wadhamani sana.

Napendelea mwanga mkali kuliko mwanga hafifu Napenda mwanga mkali kwa sababu unanifanya nijisikia macho wazi, nikipiga kazi au kusoma na kunipa hisia zanguvu na umakini Pia mwanga mkali hunisaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Uzoefu wakushangaza niliowahi kupata ni kutembelea mto mkubwa wakati walikizo. Nilishangazwa na uzuri wa asili, sauti ya maji na upepo wakupumzisha. Uzoefu huu ulinifanya nijisikie, amani, mwenye furaha na kushukuru uzuri wa dunia.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Napenda kulima bustani kwa sababu kunanipa furaha, kunaleta utulivu, na kunanifanya nijisikie karibu na asili. Pia, kulima bustani kunanisaidia kujifunza kuhusu mimmea, kuhakikisha chakula safi nyumbani, na kutoa nafasi ya kupumzika baada ya kazi mzito.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu inaharufu nzuri, nitamu, na inanipa nguvu za kuamka asubuhi. Kawaida na kinywa asubuhi wakati wa kifungua kinywa na mara nyingi nilijifunza kunywa chai kupitia wazazi wangu. Bada ya kunywa chai, ninajihisi mwenye nguvu na tayari kuanza shughuli zangu za kila siku.

Ninajihisi kawaida kuhusu tathmini za kazi. Wakati wa tathmini, ninahisi msukumo wa kufanya vizuri, lakini pia furaha pale napo pokea pongezi au maelezo ya kuboresha. Tathmini hizi hunisaidia kujua ni sehemu gani nimefanikiwa, ni sehemu gani ninahitaji kuboresha, na kunipa mutisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.